Ndiyo nimewai kulima hata wakati huwa nalima, nalima chakula tofauti, lakini sanasana nalima mboga kwa shamba yangu, sina shamba kubwa lakini niko nalima mboga, nalima vitunguu, nalima viazi tamu na huwa inanisaidia sana, na huwa nakula ile chakula mimi mwenyewe nimelima bila kuongezewa kitu yoyote.

Zile vitu nafanya kulinda mazingira kwanza na sipendi kutumia mifuko ya plastiki sana na na pia huwa napanda miti sana na pia naweka mazingira safi kama situpi takataka kila mahali naweka mazingira ikiwa safi na huwa pia naweka kama nalima sana mboga chakula yangu.

Huwa inalingana ni hadi saa ngapi, lakini sanasana huwa nakaa hadi saa nne ya usiku, nimekula, nimemaliza kukula, nimemaliza kupika, nikakula, tukakula, chakula cha jioni na familia yangu, na pia nimesafisha vyombo kila kitu ni safi, na pia kabla nilale nasoma biblia naomba, na kama nikona wakati mwingi pia nasoma kitabu, na saa ingine sana sana sana nalala saa nne ya usiku.

Napenda sana kutembea misituni mahali naishi kuna misitu mingi sana napenda sana msitu inanisaidia kimawazo inapunguza mawazo mingi kwangu akili yangu inapungua mawazo mingi huwa inapungua napenda sana kutembea kwa msitu napenda hiyo upepo napenda kusikiza msitu napenda pia kuona miti na iyo iyo anga inakuwa mzuri sana kwangu.

Huwa napokea maoni kutoka kwa wengine na njia mzuri naeza pokea napokea juu nisizikize mawaitha yao juu hiyo maitha inaeza nisaidia kimawazo pia na inaeza nisaidia pahali pengine so naipokea kwa njia mzuri na sinanga shida sina shida yote kwa mtu yoyote kunipatia maoni yake.

Ile mwezi wa mwaka napenda zaidi, napenda mwezi wa December, kwasababu hiyo ndiyo mwezi iko na sherehe Christmas, hiyo ndiyo mwezi naenda kuona familia yangu, sijaona kwa muda mrefu, hiyo ndiyo wakati na niko na marafiki zangu sanasana, na siko kazi sana sana, na hiyo ndiyo wakati watoto wamefunga shule niko na wakati mwingi wa kuwa na familia yangu pamoja, kukula ile chakula tunapenda, na kufanya vitu mingi sana pamoja.

Ninapo taka kustarehe kwanza, natembea pekeangu nje kwa msitu natembea, ama pia najipeleka mahali nakula chakula, ama nanunua kiny waji changu, nakunywa pole pole, na pia naenda kwa kusikiza mziki mahali, nafraia mi mwenyewe.